Na mimi kabla ya kulala mimi huhakikisha nimeoga na pia nimekula chakula changu cha kulala. Na huhakikisha nimepanga mambo ya angu ambayo nitafanya kesho ama hata nguo za kuvalia kwenda kazini. Ili ibakie tu ni kuamka na kufanya mambo machache na kutoka kwenda kazini. Kabla sijalala pia nime huhakikisha nimesoma habari ama kuangalia habari kwa mitandao kwa siku nini kimeendelea nini kimetokea katika pande mbali mbali za dunia.

Naam maziwa ni maji meupe ambayo yanatoka katika kwenye titi la mama yoyote. Awe mnyama, awe binadamu, awe mnyama yoyote ambaye anazaa basi. Huwa ana matiti na matiti huwa yanatoa maziwa kama chakula cha mwanawe. Kwa hivyo.

Naam, sita ni neno la kiswahili ambalo linaashiria nambari. Kwa mfano ana watoto sita, hiyo inaashiria kwamba ana watoto wa kiasi hicho. Ni neno linaashiria namba.

Ijumaa ni siku ya wik. Wiki ikona siku saba, basi, ijumaa ni moja ya siku ambazo ziko ndani ya wiki.

Hati ni karatasi yenye maandishi au yenye taarifa muhimu. Inaweza kuwa ni nyakara ama cheti cha sehemu fulani.

Naam nane ni jina ya ni jina la nambari. Unapohesabu moja hadi kumi basi unapata kwamba kuna nane katikati. Hio ni jina la nambari.

Ununuzi ni kununua kitu ama bidaa ama huduma kutoka sehemu.

Mvua ni maji ambayo yananyesha kutoka mbinguni kama mvua.

Uzalishaji ni mchakato wakutengeneza bidhaa au huduma kwa watu ama kwa kitu fulani.

Fedha ni neno la kiswaili ambalo linatumika kurejelea pesa au sarafu ambazo zinafanya biashara au kazi za kiuchumi.

Nam moja kwa moja ni neno la Kiswahili ambalo linajaribu kuelezea kwamba ni kitu kinafanyika bila kupitia sehemu ya kati au kupitia sehemu yoyote. Kwa mfano nenda ofisini moja kwa moja. Inaashiria kwamba nenda ofisini bila kupitia sehemu yoyote.

Nenosiri ni neno ambalo linatumika kulinda taarifa au akaunti.

Programu tumizi ni neno la kiswahili ambalo linatumika kurejelea application ambazo hutumika katika simu za mkononi na pia kompyuter.

Chumvi ni kiungo cha chakula ambacho kinatumika kuleta ladha katika chakula.

Duka ni sehemu ndogo ambayo inauza bidhaa. Nyumba ndogo ambayo inauza bidhaa. Inaeza kuwa nyumba ama inaeza kuwa sehemu ndogo ama kibanda kidogo ambacho kinauza bidhaa.

Naam, biashara ni neno la kiswahili ambalo linatumika kurejelea shuguri za kununuwa na kuuza bidhaa kwa lengo la kupata pesa ama fedha.

Treni ni neno la kiswahili ambalo linatumika kuwashiria chombo cha usafiri wa reli ambacho kinatumika kubeba abiria na miziko.

Naam mpya ni neno la kiswahili ambalo linatumika kuashiria kitu ambacho hakijatumika kitu ambacho bado hakijaguzwa na mtu yeyote.

Faili ni neno la kiswahili ambalo linatumika kuashiria kitu ambacho kinatumika kuhifadhi nyakara ama karatasi za mtu fulani.

Naam muda wa mwisho ni neno la kiswahili mbalo linatumika kuashiria kwamba kitu kinataka kukwenda ama kukuwasilishwa.

Naam tatizo ni neno la kiswahili ambalo linatumika kuashiria shida ambayo inahitaji ku suluhisho.

Kabisa ni neno la kiswahili ambalo linatumika kuashiria msisitizo au kukabiliana na kitu fulani.

Mfanyakazi ni mtu ambaya anafanya kazi kwa ajili ya kampuni ama kwa ajili ya sehemu fulani.

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana, kuna samaki kwenye jokofu, nilimnunua jana, nitampika na nazi. Watoto wanapenda mchuzi wa nazi, nahitaji limau na tangawizi kumtia lad. Je, naendea ugali au wali, nadhani ni wali ni bora. Unaiva haraka, nataka ku vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima awe na lada nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika polepole wala haraka sana. Chakula kinapo pikwa kwa upendo na subra huwa kitamu zaidi. Nitaita wote wa tu tulale pamoja.